Ndiyo, napenda muziki wa jadi kwa sababu unaakisha utamaduni wa historia za jamii. Mziki huo hubeba ujumbe wa maadili, maisha na mila. Pia, hunipa utulivu na kunikumbusha asili za urithi wetu. Napenda kusikiliza hasa wakati wa sherehe za kitamaduni au ninapokaa na nikipumzika.

Napendelea mwanga wakati kwa sababu hauchoshi macho au huleta utulivu. Unafaa kwa kusoma, kufanya kazi na kupumzika bila kuleta usumbufu. Mwanga wa kati pia huunda mazingira mazuri na ya kustarehesha nyumbani au ofisini. Ikilinganishwa na mwanga wa mkali unaoweza kuwa na wakuchosha kwa muda mrefu.

Harufu ni ninayopenda zaidi ni ya kahawa mpya iliochemshwa. Huwa inainusia asubuhi mapema na ninapotembelea mkahawa. Hunikumbusha nyakati za utulivu na kuanza siku kwa matumaini. Harufu hii hunipa nguvu, hunituliza mawazo.

Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunisaidia kujifunza mambo mpya na kuongeza ufanisi. Teknolojia hurahisisha kazi, mawasiliano na kupata taarifa haraka. Pia hunipa fursa ya kuboresha ujuzi wangu na kuendelea na mabadiliko ya kidijitali yanayoendelea kila siku.

Nasomea habari mtandao kupitia tovuti za habari, mtandao ya kijamii na programu za habari. Mara nyingi natumia Google News kupata mustasari na habari tofauti. Pamoja na tofauti za vyombo vya habari vina vyoaminika. Pia ufuatilia kurasa rasmi za habari kwenye Facebook au X.

Naishi katika nyumba ya kawaida ilio kwenye eneo lenye utulivu. Mazingira ni safi na yana majirani wenye urafiki. Jambo rinalofanya maisha yawe ya amani nilihamia hapa miaka michache iliopita. Nikitafuta sehemu tulivu ya kuishi. Ninapenda zaidi ukimya na upatikazaji wa huduma muhimu kati karibu. Kwa ujumla, ninajihisi salama na mwenye raha mahali ninapoishi.

Ningependa kutembelea Paris Ufaransa. Ni mji uliojulikana kwa utamaduni wake, historia, sanaa na mandhari mazuri kama Elf Tower. Ningependa kuwa majengo ya kihistoria, kuonja vyakula vyao na kufurahia mazingira vya kimapenzi na kipekee ya mji huo.

Ndiyo, napenda kununuwa vitu mtandaoni. Ni rahisi na huokoa muda. Kwa sababu, naweza kuagiza nikiwa nyumbani. Pia, hunipa nafasi ya kulinganisha bei na kusoma maoni ya wateja kabla ya kununua. Jambo ninalonisaidia kufanya maamuzi mazuri.

Ndiyo, napenda kula samaki. Samaki ni chakula chenye afya na latha nzuri. Hasa ukiwa umechomwa au kupikwa kwa chumvi. Napenda pia kwa sababu unavirutubisho muhimu kwa protini na omega tatu. Vinavyo saidia afya na mwili na akili.

Natazama video mtandaoni kupitia YouTube mara nyingi kwa sababu kuna video za elimu, burudani na mafonza mbali mbali. Pia wakati mwingine, hutumia TikTok au Facebook kutazama video fupi na kufanya na za burudani. Majukwa haya hunisaidia kujifunza na kupumzika kwa urahisi.

Ninapopuraha kwa nyumba napenda kupumzika na kufurahia utulivu. Naweza kusikiliza mziki, kutazama filamu au kusoma kidogo. Wakati mwingine hupika chakula kinachonipendeza au kuzungumza na familia. Kuwa nyumbani hunifanya nijisikie huru, salama na mwenye amani.

Mandhari mazuri niliyowahi kuyaona ni machoa ya jua juu ya mazingira ya asili. Rangi za jua zinapochanganyika angani huleta uzuri na wakipekee na utulivu moyoni. Mandhari kama haya hunifanya nijisikie mwenye shukrani na kufrahia uzuri wa dunia.

Kinachonipa motisha kazini ni kufikia malengo, kuona matokeo ya kazi yangu na kujua kwamba ninachofanya kina thamani. Pia motisha hutoka kwa kujifunza mambo mapya, kufanya kazi katika mazingira mazuri na kuwatambulisha kwa juhadi zangu. Msaada kutoka kwa wenzangu na fursa ya kukua kitaalamu hunifanya nifanya kazi kwa bidii zaidi.

Tabia inayonichukiza ni kukosa heshima kwa wengine, kama kusema uongo, dharau, au kutolajia hisia za watu. Pia sipendi watu wasiokuwa waaminifu na wanaopenda kuumiza wengine kwa makusudi. Pia tabia nzuri na heshima husaidia kuimarisha mahusiano na kuleta amani katika jamii.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani. Hunipa utulivu, kwa kuwa muda, wasafari, na hunisaidia kupanga ratiba yangu kwa urahisi. Pia, hunipa nafasi ya kuzingatia kazi bila usumbufu mwingi. Ingawa, napenda kuchanganya na kufanya kazi ofisini mara kwa mara, mawasiliano na ushirikiano.

Napenda kuzungumza na marafiki, kushiriki vicheko na kutumia muda wao pamoja. Tunaweza kutoka kidogo, kula chakula au kutazama michezo au filamu. Kuwa na marafiki hunipa furaha, msaada na kunifanya nijisikie karibu na wengine.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuhishi pasipo ni simu ya mkono nanyo. Unisaidia kuwasiliana, kupata habari, kufanya kazi na kujifunza mambo mapya kila siku. Pia hutumika kwa kifaa cha kupanga ratiba, burudani na mawasiliano ya araka. Hivyo ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku.

Nafanya mazoezi ya mwili mara tatu au nne kwa wiki. Muda huu hunisaidia kudumisha afya, kuongeza nguvu na kupunguza msongo wa mawazo. Mazoezi yanaweza kuwa kutembea, kukimbia kidogo au mazoezi mepesi ya nyumbani. Kulingana na muda na hali ya siku.

Napenda mazingira ya kazi ushirikiano wa timu na fursa ya kujifunza katika shirika langu. Shirika lililodhamini maoni ya wafanyakazi na linalohimiza uwajibikaji na ubunifu. Pia napenda jinsi linavyoweka malengo waziwazi na kutoa msaada wa kukuwa kitaaluma. Jambo linalonipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii.

Kwa kawaida, nafua nguo mara mbili hata tatu kwa wiki. Kulingana na hali ya aina ya nguo nguo za kila siku kama fulana, chupi, soksi na mavazi ya kazi nafua mara kwa mara ili kudumisha usafi. Nguo nzito kama makoti au jinsi zinaweza kusubiri kidogo kabla ya kufuliwa.

Nguvu zangu kazini ni pamoja na kuwa na nithamu na kuwajibika katika majukumu ninayopewa. Ninauwezo mzuri wa kupanga kazi, kusimamia muda na kuhakikisha malengo yanatimizwa kwa wakati. Pia, ninauwezo wa kujifunza haraka kwa kuzoea mazingira mapya ya kazi.

Ndiyo, napenda kulima bustani kwa sababu ni shughuli inayotuliza akili na kuniletea karibu na asili. Kulima hunipa furaha ya kuona mimea ikikua, kunifundisha subira na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia ni njia nzuri ya kupata chakula safi kama mboga au matunda.

Ndiyo, napenda mvua kwa sababu inaleta utulivu na baridi inayo boresha. Sauti ya mvua hunifanya nijisikie nimetulia na kunisaidia kupunguza mawazo. Pia mvua ni muhimu kwa mazingira na kilimo. Kwani husaidia mimea kukua na kuleta uhai.

Napenda kutumia muda na familia yangu kufanya shughuli zinazotuleta karibu zaidi. Hii inaweza kuwa kuzungumza na kushirikiana kuhusu mambo ya kila siku, kula pamoja au kushiriki shughuli kama kutazama filamu, kutembea au kusheherekea matukio maalumu.